Unafanya nini kuweka afya nzuri? Kuweka afya nzuri kwanza kabisa mimi hunywa maji mingi. Mimi hula matunda kama vile maembe nanasi. Mimi hula mboga za kijani. Mimi upenda kufanya zoezi ili kuhakikisha mwili uko sawa na upo sambamba.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wangu? Uzalishaji ni nyingi, tuseme kama uzalishaji wa vifugo ama mmea mimi kama mimea, mimi hupalilia, hunyunyizia maji na kuweka mbolea. Na pia uzalishaji wa vifugo, mimi huwapa maji. Na kuna uzalishaji pia wa binadamu. Uzalishaji wa binadamu ni ile kupata watoto tuseme unaweza kufanya zoezi, uwe makini, uwe mtu tu ambaye anajiamini na kujipenda. Na pia kuna uzalishaji wa pato kazini. Uzalishaji wa pato kazini unaweza kuongeza kwa kufanya bidi, kuwa na hekima, kuwa na busara. Napia uwe na mtu ambaye anautulivu, unaweza tulia na kusikia maoni za wafanyakazi wenzako.

Kitabu ninayopenda zaidi ni The Mighty Hands by Eunice Upingo. Napenda hii kitabu kwa sababu linakupa morali. Hata kama ulikuwa ume give up in life, hata kama ulikuwa ume choka na kila kitu kwa maisha, linakupa moyo, motisha na morali wa kuendelea.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia. Pia naweza enda gym. Kwa wiki mimi hufanya zoezi mara tatu. Na pia mimi hupenda kufanya zoezi wakati wa jioni. Baada kufanya zoezi na niweze kuoga, mimi hujisikia vizuri sana. Naskia kama mwili imenyooka.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Mimi hupenda sanaa ya muziki ama drama kwa sababu napenda sana nyimbo. Napenda jinsi wanavyo tunga, utunzi wa nyimbo zao. Uliona maudhui yenye mtu anafa aelewe nyimbo ambazo zina elimisha.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda. Kinywaji ninachokupenda. Ni sharubati. Nalipenda kwa sababu huwa tamu. Na huwa limetengenezwa na matunda. Ambayo ni ya muhimu kwa mwili.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi tuseme kama wikendi zote. Siku ya naenda kanisani. Alafu baadaye nikitoka, niweze kufanya usafi kwa nyumba yangu. Niweze kuosha vyombo, kufua na hata kusafisha nyumba nzima.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Ningependa kutembelea mji wa Marekani, niweze kumwona rais. Donald Trump, na niweze kujua jinsi wanavyoishi.

Ndoto niliyonayo ni nyingi sana. Ila nina ndoto ya kwanza ni siku moja kutembelea mlimani, mlima Kilimanjaro, niweze kuipanda.